Wakati wowote kwa kutokana na mahitaji na malengo niliyonayo. Kwa sababu siwezi kusema nitaenda kesho ikawa leo nina mahitaji. Kwa hiyo wakati wowote na muda wowote ninapohitaji kitu huweza kufika madukani kwa ajili ya kupata bidhaa hizo kwa matumizi yangu ya nyumbani, ofisini na sehemu nyingine.

Napenda nyama nyeupe kwa sababu ni nzuri kiafya. Mfano wa nyama hizi ni kama kuku, samaki, jamii yote ya samaki na pweza ni nyama ambazo ni nyeupe. Ni zinashauriwa na daktari kutumika kwa sababu ni afya katika miili yetu.

Hakuna japo vina umuhimu wake kwenye maisha yetu mfano, simu na kompyutas, tunazutumia kwa ajilia kuchakata taarifa mbali mbali, lakini haina maana kwamba ni kikikosa siwezi kuhishi pasipo nacho. Hivyo, hakuna kifaa ambacho cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo kuwa nacho.

Kwa kusaidiana, pengine napotokea kazi kubwa, basi niko tayari kwa ajili ya kuwasaidia wenzangu kufanya kazi hizo. Kushirikiana kwenye matumizi ya vifaa, matumizi ya nguvu, na matumizi ya kuweza kuchukua kitu kimoja na kukipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo, napenda ushirikiano kwa sababu unarahisisha kazi na unapunguza ule muda wa kazi zile hufanyika kwa muda mrefu.

Ndiyo, historia ni muhimu kujifunza na ninapenda kujifunza historia kwa sababu inanipa picha na uhalisia wa maisha ya zamani ya leo kuwapo. Pia historia ni muhimu kwa ajili ya kutuonyesha yaliyotokea zamani ili tuwe makini na mambo ambaye huenda yakatokea tena kwa wakati wetu huu wa sasa.

Muda wa mwisho naweza kushugulikia kwa kujiaanda vyema na kile ambacho ninaenda kukifanya kama ni mtihani, kama ni kazi na jitahidi kupata utulivu wandani na utulivu wa nafsi ili niweze kuenda kulifanya lile jambo na kulikamilisha vyema.

Napendelea kusoma vitabu vya story mbalimbali, kujifunza namna watu wanavoandika kuhusu maisha yao waliowahi kupitia. Hii inanipa mafunzo na kunipa utafakari mzuri wa hizi story kabla ya kulala na pia napendelea kunywa maji kwa ajili ya kuweka afya yangu njema ya moyo na ubongo.

Napendelea na navaa suruali tu kwa sababu ya namna ambavyo Mungu ameniumba kwa jinsi ya kiume ninavaa suruali tu kwa sababu inanikaa vyema na inanifanya kuwa huru kufanya mambo yangu mbalimbali kwenye maisha.

Ndio ninapenda kupiga chombo cha muziki haswa ngoma. Kwa sababu ngoma ina mdundo mzuri, unaweza kuburudisha nafsi, ukiendana sambamba na maneno ya muziki. Hivyo ngoma ni sehemu ya burudani kwangu, pindi napopigia mlio wake, huweza kuleta amani na furaha kwenye nafsi yangu.

Mara chache sana ninaweza kununua vitu mtandaoni endapo kama kitu hicho kikiwa kinapatikana nje ya nchi nilipo. Hivyo, kwa njia hiyo, naweza kununua, kwa mfano, viatu, nguo, saa, mkanda, pamoja na vitu vinavyotumia umeme kama redio, TV, subwoofer. Naweza kununulia kwa njia mitandao endapo vinapatikana nje ya nchi.

Kinachonipendeza kwenye mtaa wangu ni pamoja na ushirikiano wa watu katika jambo la mtu mmoja ama mwingine. Hii ni kutokana na kuwepo wa sherehe mbalibali za watoto na watu wazima ambapo huwajumuisha watu kujumuika pamoja katika kusaidiana na kuifanikisha sherehe ile kwenda vyema.

Shirika langu na nachopenda ni moyo wa shukrani kwa jamii pale ambapo wanafanikiwa. Wanafanya hivyo kwa kutoa elimu kwa watu mbalimbali hususan wanawake na watoto na pia kutoa misaada mbalimbali kwenye vituo vya watoto yatima kwa jili ya kuwasaidia kuendesha maisha yao.

Ha ha ha, mafunzo ningependa kuyapata kazini ni pamoja na uzoefu wa kufanya kazi, namna nzuri ya kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu na namna ya kumwelewa mfanyakazi wezangu endapo atapata hisia za hasira na kushindwa kufanya kazi ile kwa ufanisi.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu hesabu ni sehemu ya kujifunza namna ambavyo namba zinafanya kazi. Siyo tu kwenye suala la uchumi, bali pia kwenye suala mbalimbali ya maisha, iwe ni vitu ninavyonunua dukani, iwe ni feather unayotoa dukani, lazima ufanye hesabu. Kwa hivyo kupenda na kujua hesabu inakurahisishia wewe kufanya maamuzi na matumizi sahihi.

Siku ya leo nilikuja na wazo moja zuri la kuelimisha ndugu zangu kuendelea kujifunza. Maana kadri tunaendelea kuishi kila siku ni funzo. Hivyo, elimu haina mwisho. Inabidi tuendelee kujifunza zaidi na zaidi ilikuwa na maarifa sahihi yatakayo tusaidia kwa wakati tutakao uhitaji.

Napenda kujifunza ujuzi wa akili bandia. Napenda kujifunza ujuzi huu kwa sababu kadiri miaka na siku zinavyo kwenda binadamu wanapenda kazi zake zifanyike kwa kasi na haraka na kwa urahisi zaidi. Hivyo akili bandia imekua ikitumika zaidi kwa ajili ya kufanikisha kazi hizo. Hizo ninaona ni muhimu kwangu kujifunza ujuzi huo na hapo awali nilijaribu kujifunza pale ambapo kampuni mbali mbali zilipoanza kutumia akili bandia kama chati GPT. Na pia namna nzuri nitakayo weza kujifunza ni kupitia makala mbali mbali za watu walizoandaa na kupitia vitabu mbali mbali vilivoandikwa zinavohusiana na akili bandia. Na wakati mzuri wa kuanza ni sasa na sio badaye.

Mchezaji ninayemfahamu na ni bora kwenye kila wakati ni LeBron James. Ninapenda mchezaji huyo kwa sababu ya uwezo wake wa kusaidia timu, kufunga na kuhakikisha timu inashinda mchezo wake. Nakumbuka mchezo akicheza hii timu ya Los Angeles, wakicheza pamoja na wapinzani wao akina Stephen Curry ni mchezo ulikuwa mgumu na mchezo uliokuwa wa jasho na damu kuhakikisha timu yake inashinda na ujuzi ninaomwona nao ni uwezo wa yeye kufunga vikapu vingi, ndani, kwa karibu zaidi au kwa umbali uliopo yeye pamoja na goli. Na ninapomwona nahisi tija ya kupata ushindi kwa sababu anahakikishia kuifungia vikapu vingi timu yake.

Hapana sijawahi kusafiri kwa ndege japo nahisi usafiri wa ndege ni usafiri wa haraka unaopeleka watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine na ni matumaini yangu kwamba siku moja, nitapanda usafiri wa ndege ili kurahisisha na kupunguza muda wakukaa njiani kwa njia nyingine za usafiri.

Uwezo, ulio nishangaza ni mewai kuupata ni uwezo wakutambua matumizi ya akili bandia katika kujifunza vitu mbalimbali, vya kielimu, vya kiuchumi, vya kisiasa na katika maisha. Hakika nilishangaa sana kwa sababu kwa mara kwanza kitu ichi kilipokuwa hakipo nilipata wakati mgumu sana pengine kuuliza maswali ambao sikuwa na mtu mwenye kuweza kunijibu. Lakini nilipopata uzoefu wakuelewa matumizi ya akili bandia basi niliraisishia mimi kujibu maswali yangu yote niliyo yaulizia kwa.

Aina ya muziki ninaupenda ni muziki wa dini ama gospel music. Hii ni kwa sababu ni muziki wenye kumtukuza na kumsifu mwenyezi Mungu. Namkumbuka mwimbaji, Rose. Muhando, na namna anavyoimba nyimbo za kumsifu na kumuabudu Mungu hakika inapendeza. Ni wakati wowote pale ambapo nahisi, roho yangu inatamani kufarijika kwa nyimbo za dini. Na muziki huu ninaposikiliza basi unanifariji, unanipa nguvu na matumaini ya kuendelea mbele kwa ajili ya safari ya maisha ya kima na maisha ya kawaida ya kila siku.